Ungependa kutembelea mji gani duniani? Ningependa kutembelea mji wa Paris. Nataka kuone vile hiyo nchi jinsi ilivyo jengwa ikona vile majumba ya kitambo sana ambayo ikona historia fulani ndio ningependa kujuwa zaidi. Muziki.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu, wakati wa mgogoro na mtu mimi hujaribu kuwaelewa mbona amefanya kitendo alichokifanya ndio maana nikakasirika ama na yeye aniambie ni nini nilichomfanyia zaidi ambao ikafanya na yeye akakasirika zaidi alafu tunaongelelea kama tunaweza na tusameheane.

Unapenda kucheza mchezo gani? Ninapenda kucheza mchezo wa kandanda hasa kupepeta mpira mbaka kule kuweka goli pale kwahuko mwisho ndio furaha yangu kwa vile tunacheza na wenzangu kwa hali ya kucheza pia tunakuwa marafiki na tunakuwa na uhusiano kwa hivyo.

Najistawisha vipi wakati wa likizo wakati wal ikizo najistawisha kwa kufanya kazi pale kazi za digitali kutumia tarakilishi yangu pale nyumbani wakati mwingine pia na naweza ona video au kanda tofauti tofauti mbali mbali kwa hivyo naeza ziona na nipate kulipa.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi? Mimi naenda mahali pa ibada haswa wakati wa Jumapili ambapo naenda misa inaanza saa mbili asubuhi mpaka pale kitu saa tatu au saa nne mchana ambapo tu baada ya hapo tunaenda kushirikiana kama wakristo na tuombe marafiki jamaa na kila mtu pale alafu ndio tunaenda nyumbani.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano mara nyingi mimi hujisomea hufanya pale upelelezi kwanza kabla nifike kwa mkutano ili angalau nijue ni nini cha muhimo ni nini maswali naezaulizwa pale jinsi ya kuzijibu hizo maswali kina nani watakuwepo pale ili tuniniwe na ile hisia au muda muda mwingine wa kujikimu na kujua jinsi naezajibu maswali au yanayotakiwa nifanye.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku, barua pepe kwa siku inategemea kazi ngapi niko nazo ama inategemea ni watu wangapi nimewaongelesha kwa siku. Kama vile niko kazini naeza kuwa na barua pepe hata hamsini au mia kulingana na jinsi kazi ilivyo na kina nani wanaotegemewa wajibu maswali au wajibu pale kupitia njia ya barua pepe.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Mara nyingi naanza mradi mpya wa kazi kulingana na mahitaji yangu au jinsi nilivyojiandaa. Kamo kwa mfano, mradi mpya niseme nataka kuuza viatu au nataka kuuza nguo pale. Naangalia ni barabara ipi nataka kuiuza ama ni kando ya wapi nataka kuiuza na ni kina nani wateja wangu ambao ntakua nawauzia hizi bidhaa zangu.